Kumbukumbu ambayo ninayo ya kutisha kuna wakati mteja alikuja lakini nikampatia chakula kumbe hakuwa anataka hicho chakula akasema 'nilisema ninataka chai' akaanza kupiga kelele, bosi wangu aka nikelelesha akanitusi mbele ya wateja, sikupenda hiyo, siku hiyo ndio ilikuwa siku yangu mbaya katika hizo siku zote.

Ile kitu mimi hufanya kuongeza uzalishaji wangu nasherehekea na marafiki zangu, familia na hata watu wa ukoo. Hata majirani nawaita kwenye sherehe nawaalika, tunapika pamoja, tunakunywa pamoja. Na hata watoto pia nawapea vinywaji zao za watoto na keki pia.

Ndiyo mimi ninavaa miwani kwa sababu kuna wakati naumwa na macho, lakini wakati siumwi na macho sivai hizo miwani sana sana wakati wa baridi napenda kushikwa sana na maumivu ya macho, lakini wakati wa jua niko sawa. Wakati wa vumbi pia ninaumwa vibaya sana na macho.

Muda wa mwisho jinsi ninavyo shughulika na hakikisha nimetoa vyombo zote kwenye restoranti ama kwenye hoteli, zenye zilizotumika na wateja, nizipeleke kule jikoni zioshwe, nisafishe meza na nioshe ya hapo. Angalao tukifunga kazi, tunacha hoteli ikiwa safi, kesho ni kuanza tena ingine.